Ninaishi katika nyumba ya ghorofa kwenye mtaa mtulivu wenye miti mingi. Nilihamia hapa mwaka uliopita na ninapenda jinsi kila kitu kilivyo karibu na duka na usafiri. Eneo langu lina amani kubwa na ninajisikia salama na mwenye furaha sana kuishi hapa.

Kifaa ambacho kiko mkononi mwangu kila siku na ambacho kimekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku na shughuli zangu za kazi ni simu yangu ya mkononi. Kifaa ambacho kina uzito mwepesi na wa wastani unaonifanya niweze kukibeba kwa urahisi popote pale ninapoenda bila kuhisi usumbufu wowote ule. Ninapokishika mkononi kinajisikia vizuri, kikiwa na umbo la kutosha linalokaa vyema kwenye kiganja changu. Ingawa kutokana na matumizi makubwa ya kila siku katika kusoma ujumbe, kufanya kazi za data na kuwasiliana na wateja au marafiki. Kinaonyesha dalili za kuchakaa kidogo kwenye kingo zake na screen yake ina alama ndogo za matumizi. Lakini bado kinafanya kazi kwa ufanisi mkubwa sana na kinasalia kuwa kifaa cha thamani kubwa kwangu katika kurahisisha kila jambo ninalolifanya.